Rangi ninayopenda zaidi ni blue naipenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu amani na kujiamini. Blue pia hunikumbusha anga na maji. Vitu vinavyonifanya nijisikie huru na mwenye matumaini. Naiona rangi ya blue katika maeneo mengi ya maisha ya kila siku. Naiona angani wakati wa mchana majini kwa mito kama mito na mabwawa. Na pia kwenye mavazi na vifaa ninavyovitumia kama simu au pochi. Rangi hii hunipa nijisikie mtulivu na kuleta hisia ya uzuri na usawa popote ninapoiona.

Napendelea viatu vya starehe na rahisi kuvaa kama sneakers au viatu vya michezo. Vinanisaidia kutembea kwa urahisi kufanya shugli za kila siku bila uchovu. Afya vinaonekana vizuri kwa mitindo ya kawaida. Vile viatu vina changia faraja na mitindo kwa wakati mmoja.